Ndiyo napenda kulima bustani kwa sababu ni shuguli inayotuliza akili na kuunganisha mtu na mazingira kupanda mimea na kuitunza hunipafra na umulivu pia bustini hutowa chakula na safi.

Napenda kucheza michezo ya akili kama vile drafti au michezo ya kupanga mikakati. Mchezo hii hunisaidia kufikiri kwa makini na kupanga hatua zangu vizuri. Pia ni njia nzuri ya kupumzika na kujifunza umuli.

Ndiyo, napenda kucheza mcheso ya video kwa sababu ni njia nzuri ya kujiburudisha na kupumzika. Mchezo ya video hunisaidia kukuza umakini kufikiri kwa haraka na kufanya maamuzi. Pia huo nafasi.

Napenda kutembea katika maeneo yenye utulivu kama bustani au ufukweni kutembea sehemu penye miti na hewa safi hunisaidia kupumzisha akili na mwili wakati mwingine napenda kutembea jioni iliku.